Napenda kuandika kwa kompyuta hasa kwa sababu ya mwendo wa haraka urahisi wa kurekebisha na uwezo wa kuhifadhi na kusambaza kwa urahisi. Pia ni rahisi ya kutumia vifaa vya ukaguzi wa lugha na mwendo wenye usaidizi wa programu.

Kutokadirishani mwangu naona mchanganyiko wa asili na ujenzi wa kibinadamu kuna miti michache ya mitumbawe na mbuyu wenye majani mchanganyiko ya kijani. Pia naona majengo ya jirani. Wakati ninaoupenda zaidi kutazama nje ni asubuli na jioni. Msimu huleta mbadiliko wakati wa masika miti huchipua na bustani unawiri. Kutazama inje hunipa utulivu wa mawazo mara nyingi kufikiria maisha ya watu wanaopita kubuni mawazo au kukumbuka kumbu kumbu.

Ndiyo napiga kura wakati wa uchaguzi ninaona hii ni haki na wajibu muhimu kwa kila raia anaitaka kuwa na sauti katika maendeleo na uongozi wa nchi yetu kwa mimi kupiga kura si tu fursa ya kumchagua mtu bali pia njia ya kuthibitisha uhuru na haki ya kujiongezea.

Ndiyo, ninapenda chakula cha haraka kwasababu ni rahisi, haraka na bei nafuu, lakini sili mara kwa mara kwa sababu sio na afya sana. Nahakikisha kula vyakula vinavyo faa zaidi kwa mwili wangu.

Chumba changu cha kulala ni cha wastani kina rangi nyepesi ya begi. Kitanda laini na naona bustani ndogo ya mboga kwenye dirisha. Nacho penda zaidi ni tayangu ndogo ya usiku inayotua mwangaza mpole.

Ninaanzisha mradi kwa hatua tatu, kwanza ninajua wazi lengo na mahitaji ya mradi. Kisha nagawa kazi ndogo ndogo na kuweka ratiba, mwisho natekeleza kwa kuanza na sehemu ndogo kujaribu na kurekebisha pole pole.

Ninasaidia jamii yangu kwa kujitolea kufundisha watoto kusoma, kushiriki katika kazi za ujenzi wa miradi midogo na kuchangia mawazo katika mikutano ya kijamii kuhusu maswala ya mazingira na usafi.

Najenga maausiano kwa kuwa mwenye heshima, kusikiliza kwa makini, kuwa mwenye msaada na kushirikiana kwa uwazi katika mazoezi ya kila siku. Pia ninapenda kujumuika na wenzangu kwa mijadala ya kazi na mijadala ya kirafiki.

Ndiyo, napenda kuoga kwamaji ya moto hasa usiku kabla ya kulala. Kinanipa faraja na kuna pumzisha misuli. Wakati mwingine hutumia maji ya baridi kwenye jua kali kufariji.

Napenda kutazama mpira wa miguu. Asa kombe la dunia. Nlishangazwa na mchezo wa anjetina dhidi ya ufaranza. Natazama kwenye televisheni nyumbani. Na isi msisi mko na furaha.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu kwa maoni yangu ni Lebron James. Napenda kwa ustadi wake wa jumla. Uongozi na mchango wake katika mchezo mkuu. Nakumbuka hasa mchezo wa fainali wa elfu mbili na kumi na sita aliporejesha ushindani na kushinda ubingwa Wa Cleveland. Ana stadi za kushangaza na kuweza kupasa na kufunga. Na ninapo mwona na hisi msisimuko na shauku.

Shughuli yangu ya kupendezwa na kucheza mpira wa miguu napenda kucheza mpira wa miguu kwasababu inasaidia kuweka mwili wangu na afya nzuri pia ni njia nzuri ya kuwasiliana na marafiki kucheza mpira mara mbili au tatu kwa wiki hasa jioni au wikendi.

Tukio muhimu katika maisha yangu nilipokuwa kuhitimu chuo kikuu siku ya nilijisikia furaha na mchango mkubwa wa familia na marafiki uhitimu ulinipa nafasi ya kuanza kazi na kufanya maamuzi yangu ya kwanza ya kitaalumu. Pia ulinifundisha udhubutu na jinsi ya kukabiliana na changamoto.

Napigia picha mara nyingi kwa siku hasa kwenye simu yangu kwa wastan napigia picha mara kumi ama kumi na tano kwa siku picha mingi ni za mazingira kama mandhari, maua au jua linalochwa. Pia napenda kupiga picha za kumbukumbu na marafiki na familia wakati wa sherehe au mtini.

Ninajitunza kwa kula vyakula vyenye afya, kufanya mazoezi, kupumzika, kufanya vitu ninavyopenda kama vile kusoma, kupika, au kutembea asubuhi kunaniletea furaha.

Napenda kwenda sinema maramoja au mbili kwa mwezi. Napenda asa kutazama filamu za vitendo za kusisimua na wakati mwingine za kichekesho pia. Sinema hunikumbusha kufurai kunipie birudani na wakati mwingine ata kunitia mawazo mapia.

Ndio napenda kunywa maziwa hasa maziwa ya baridi asubuhi kwenye chai au kwenye nafaka. Ni bora kwa afya kwa sababu ina kalisiamu na vitamini. Wakati mwingini kunywa maziwa ya chokoleti kwa starehe.

Kwa hakika napenda kahawa zaidi haswa asubuhi kahawa inaniamsha na kunipa nguvu kwa siku yangu yote. Aroma ya kahawa inaniuvutia sana na huwa naikunywa bila sukari. Lakini pia wakati mwingine usiku napenda kunywachai ya masala yenye ladha nzuri.

Nilifanikiwa kuboresha mchakato wa usajili wa sauti kwa kurekodi na kukusanya sauti za wateja kwa ufanisi zaidi na hivyo kupanua uwezo wa mfumo kwa percentage ishirini bila kupunguza ubora.

Mimi ujaribu kueka neno siri ngumu na la kipekee kwa kila akaunti. Mara nyingi natumia mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo nambari na alama. Pia natumia password manager kukumbuka neno siri zangu badala ya kuziandika kwenye karatasi.

Napenda filamu za kisasa za kupigana vilivyo na maonyesho makubwa na CJI kama Avengers au John Wick. Pia napenda filamu za kiafrika za kiswahili kama mstahiki mea na mpira wa miguu kwa sababu zinaniwakilisha.

Kwa kazi yangu ya uandishi na utafsiri, stadi muhimu ni ufasaha walugha ya Kiswahili na Kiingereza, ubunifu na uwezo kufanya utafiti wa haraka, pia ni muhimu kujua kutumia programu kama Microsoft Word na Google Docs na kuwa na mpangilio wa muda.

Ndiyo, napenda kupanda milima hasa kwa ajili ya kupumzika na kujionea mandhari. Mewahi kupanda mlima, doinyo lengai na hata milima ya Usambara. Nishugli inayonipa furaha na kunituliza akili, ingawa wakati mwingine inachosha.

Ninapenda mkate wa kawaida unaoitwa white bread kwa ajili ya sandwich asubuhi na pia mkate wa kisasa wakuoka wenye cocoa ya korosho lakini aina ninayopenda zaidi ni mkate wa mchama kwa sababu una ladha ya asili na ni mzuri kwa afya.